Natamani sana usikiliza muziki leo ni aina gani inafaa. Labda muziki wa zamani, ule baba zetu, kwa nyimbo mzuri za tarabu zinaburulisha moyo. Au nisikilize rumba, inafuraisha na kunifanya nitake kucheza. Ninaa mkusanyiko mzuri wa nyimbo zenye asili, kwenye simu yangu. Nitachagua wimbo wa kupendeza, nisikilize ikijirudia. Mziki unanguvu wa kubadilisha hali ya moyo ukiwa unahuzuni, muziki unakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongezea. Leo ni nahisi vizuri nitacheza kidogo tu nyumbani hakuna mtu anaona, nitafurahia bila aibu.